Kitu ambacho kinanifanya nicheke kwa wingi utapata nikitazama video katha kwenye mitandao ya kijamii ambayo kwa wingi huwa imetengenezwa kwa kutumia mambo ambayo ama vitu ambavyo ni vichekesho wakati mwingine pia nikipiga gumzo na marafiki zangu kwa kawaida lazima tuzungumzie mambo ambayo yatatufanya tucheke.

Kitu ambacho na kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni eti linanipa ruhusa ama wezo wa kufanya kazi kulingana na jinsi ambayo mimi mwenyewe ningetaka. Nitaamka kwa wakati ambao ningependa, nitafanya kiwango cha kazi ambacho ningeona ama nitaona kina lingana na wezo wangu kwa hiyo siku. Na naweza hata kufanya asubuhi Halafu pia naweza kuzifanya usiku nifanye saa ingini asubuhi nitoke ni rudi tena pengine adhuhuri Halafu niingie tena usiku wa manane Nikisha fika nyumbani tena nifanye kazi zingine kadhaa.

Kwa sasa na mfahamu jirani mmoja vizuri kwa kuwa huyu hadi namjua jina. Lakini kuna wengine kama wawili hivi ama watatu wenye twaweza kusalimiana lakini hatuongei mengi zaidi ya hapo. Nafikiri hapa nairobi kila mtu amezoea kuishi maisha yake kivyake kwa hivyo. Si kawaida upate watu wanajuana kwa wingi wenye wanaishi kwenye ploti moja ama wanakodisha kwenye ploti moja.

Napenda kuvaa ndevu lakini si kwenye uso mzima naeza bakisha masharubu hivi ama nibakishe ni nyoe ibaki fupi fupi hivi ili isiweze kunisumbua kama nikila hati inaingia inashikashika mlo ama nikinywa chai ama kinywaji chochote ndevu zinaingia kwenye kikombe.

Tunda la pendezo naeza sema ni maembe. Napenda hili tunda kwa kuwa haya matunda yani kwa kuwa kwa wingi yanaiva. Wakati inakaribia siku msimu ambao nilizaliwa ama siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hivyo kuna vile moyoni nahisi linadhamiri kubwa kwangu.

Kitu cha kwanza ni watu kuheshimiana. Wakati ambapo watu wanaeshimiana kwenye timu inakuwa raisi kufanikisha ushirikiano. Kitu cha pili ni kueza kusikiza na kupea kila mtu nafasi. Kwa kuwa usipo usipopea kila mtu nafasi ya kuzungumza ama kupea na mawaidha ama maoni yake. Wakati mikakati ina ina inaekwa kidogo walio hisi kwamba hawa jaskizwa ama wamedhara uliwa wanaeza kupoteza motisha na kukataa kushirikiana na wenzao.